Ninapendelea mazingira ya kazi yenye ushirikiano, heshima na mawasiliano wazi. Mazingira yanayothamini uwajibikaji, ubunifu na ukuaji wa kitaaluma hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Yani mazingira yaliyo tulivu lakini yenye motisha, ambapo watu wanashirikiana na kusaidiana kufika malengo.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni laini, yenye ladha nzuri na rahisi kupika kwa njia mbalimbali. Inaweza kukaangwa, kuchemshwa, kuchomwa au kupikwa kwenye mchuzi mzito wenye viungo. Napenda kuku kwa sababu pia ni chaguo bora kiafya hasa ikilinganishwa na nyama nyekundu kwani huwa na mafuta kidogo.

Habari mtandaoni huzisoma kupitia tovuti mbali mbali za habari na mitandao ya kijami. Napendelea kusoma habari kutoka tovuti za kuaminika za ndani na za kimataifa ili kupata taarifa sahihi na zilizothibitishwa. Pia hutumia programu za habari kwenye simu kunisaidia kupata taarifa kwa wakati. Mitandao kama Facebook, X na Instagram hunisaidia kuona vichwa vya habari. Kisha ufuata chanzo halisi kusoma kwa undani. Njia hii hunisaidia kuelewa kinachoendelea nchini na duniani kwa upana na uwazi zaidi.

Napanga kazi zangu kwa kuweka malengo wazi na kuyapanga kulingana na umuhimu na muda. Kwanza utengeneza orodha ya kazi za kufanya, kisha naziorodesha kwanzia zilizo muhimu zaidi. hutumia ratiba au kalenda kunisaidia kufuatilia muda na tarehe za mwisho. Pia hugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ili ziwe rahisi kutekeleza. Kila ninapomaliza kazi najitadhmini na kupanga hatua inayofuata. Njia hi unisaidia kuwa na nidhamu, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi katika kazi zangu.

Ili kujitunza, mimi huhakikisha ninajali afya yangu ya mwili na akili, nakula chakula chenye lishe, kunywa maji ya kutosha na kupata muda wa kupumzika. Pia nahitaji kufanya mazoezi mepesi au kutembea ili kuimarisha mwili. Kwa upande wa akili, najipa muda wa kupumzika, kusikiliza mziki, au kufanya shughuli ninazopenda. Pia najifunza kusema hapana, pale inapobidi, ili kuepuka msongo wa mawazo. Kujitunza unisaidia kwa na nguvu, utulivu na ufanisi katika maisha ya kila siku.

Napendelea kutumia mfumo wa Android kwenye simu yangu kwa sababu ni raisi kutumia, unachaguo nyingi za kubinafsisha na unalingana na programu nyingi. Android hunipa uhuru wa kuthibiti, jinsi simu yangu inavyo fanya kazi, kubadilisha mipangilio na kusimamia faili kwa uraisi. Pia ni raisi kupata simu mpya za Android kwa bei tofauti kulingana na bajeti, huku nikipata teknolojia ya kisasa.

Ninajihisi kwamba tathmini za kazi ni muhimu sana kwa maendeleo yangu binafsi na kitaaluma. Zinaniwezesha kujua nguvu na maeneo ninayoitaji kuboresha, pia hunipa mwongozo wa jinsi ya kufanya vizuri zaidi. Mara nyingine zinaweza kuleta shinikisho kidogo, lakini pia hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kufikia malengo yangu. Kwa ujumla, ninaziona kama fursa ya kujifunza, kukua na kuthibitisha kwamba jitihada zangu zinathaminiwa na shirika.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Samaki ni chakula chenye ladha nzuri na faida nyingi ki afya. Hutoa protini bora, omega tatu na virutubisho vinavyo saidia moyo na ubongo. Napendelea samaki wa kukaanga au wa kupikwa kwa mvuke. Hasa tilapia na daga. Pia upendeza kuliwa na wali, ugali au viazi. Kula samaki hunipa nguvu na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, upunguza hatari ya magonjwa, kuongeza kinga ya mwili na ufaa kwa watu wa rika zote, hasaa watoto na wazee pia.

Kwa mtandao napenda kutazama video kwenye YouTube kwa sababu kuna maudhui mbali mbali kama elimu, burudani na teknolojia. Pia natumia TikTok kwa video fupi za burudani na vimeo mara chache kwa video za ubunifu na filamu fupi. Video za TED Talks pia nilizipenda kwa mazungumzo ya kufikirisha. Kwa ujumla, ninatazama video zinazoongeza ujuzi kutia mskumo na kunifurahisha bila kuchukua muda mwingi.

Mimi ningependa kutembelea Japani kwa sababu ina mchanganyiko wa utamaduni wa zamani na teknolojia ya kisasa. Ningependa kuona manthari ya milima ya Fuji, mji wa Tokyo, pamoja na makaburi ya kihistoria. Pia ningependa kujaribu chakula cha kienyeji na kushiriki shereza kitamaduni. Nikiwa nafikiria hiyo safari nahisi msisimuko, furaha na shauku ya kugundua mambo mapya na kuishi uzoefu wa kipekee ambao unaweza kubadilisha mtazamo wangu wa maisha.

Sera muhimu ya kampuni ni ile inayohakikisha heshima, usawa na usalama kazini. Pia ni muhimu kuwa na sera ya kuhifadhi na kukuza vipajivi vya wafanyakazi ikiwemo mafunzo na fursa za maendeleo. Sera za uwazi katika mawasiliano na maamuzi, pamoja na kuheshimu muda wa kazi na mapumziko huchangia morale.